Ndio napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kazi zangu za nyumbani hakuna mtu wa kunisaidia zote nazifanya mwenyewe pia napenda na kujali sana usafi. Kwa hiyo kazi zangu zote, zinazohusiana na kusafisha nyumba, kuweka mazingira ya nyumbani kwangu vizuri. Zote nazifanya mi mwenyewe, na nazipenda kwa sababu zinanitunza, na sehemu nayoishi, inabidi nipatunze na penyewe panitunze. Kwa hiyo napenda kufanya usafi nyumbani. Pia ni vizuri kukaa kwenye sehemu safi. Nyumba ikiwa safi hata mwenyewe unapata amani ya kukaa eneo hilo na unapumzika vizuri.

Habari mtandaoni mara nyingi na zisomea kwenye ukurasa wa google. Ukurasa wa google unaweka habari nyingi. Habari za kitaifa na habari za kima taifa napata tarifa nyingi kusiana na mataifa ya nje. Yanafanya nini kwa teknolojia, kwa uchumi na kwa science pia. Kwa hiyo nikiingia kwenye ukura sawa Google. Naweza kupata habari nyingi, tofaut, tofauti na jazinaweza kwa nifamisha kini atuoendelea nchini kwangu na ulimuenguni kwa ujumla.

Kazi yangu mimi nafanya kazi katika masoko ya fedha, nauza na kununua fedha za kigeni na pia za ndani ya nchi yangu. Nilivyochagua kazi hii ni kutokana na uhuru unaokuja na kazi hii. Uhuru wa sehemu, uhuru wa kifedha na uhuru wa muda. Naweza kuifanya muda wowote kwa namna ambavyo mimi ningependa. Ninachokipenda zaidi kuhusu kazi hii ni kwamba ina malipo mazuri ukiweza kujifunza ukaijua vizuri. Basi, unaweza kupata fedha nyingi ambazo zinaweza kusaidia kujikimu kimaisha. Changamoto zinazopatikana ni wengi bado hawana ufahamu na kazi hii. Kwa hiyo, unapomwambia mtu, mimi nauza na kununua fedha, anahisi wewe ni tapeli wa mtandaoni. Elimu ndiyo kitu ambacho hakuna. Kama kuna kitu cha kubadilisha, basi ningependa kutoa elimu ili watu wengi waweze kufahamu namna kazi hii inavyoweza kufanyika na pia ni namna halali ya kujipatia kipato na siyo utapeli.

Wakati wa mgogoro na mtu, napenda kwanza kutuliza hasira zangu. Sitaki kufanya maamuzi nikiwa na hasira kwa sababu najua nikiwa na hasira naweza nikasema kitu ambacho sikutarajia kukisema, kikamuumiza mtu huyo, kwa namna ambavyo, singependa naona kuumia. Kwa hiyo nikiona mgogoro, nataka kwanza nitulie, hasira zangu zitulie, niweze kuchanganua mambo, kwa ufasaha ndipo tuweze kuzungumza kufikia tamati nzuri baina yetu.

Napenda kukaa pamoja na familia yangu, kwa sababu nikikutana na familia yangu, tukakaa pamoja, basi inanifanya najisikia vizuri, na pia kuona maendeleo ya familia yangu kwa ujumla. Tukikutana, tunataka tujue wewe umefikia wapi. Unafanya nini, story mbali mbali. Changamoto gani, kazini kwako. Kwa wale wanaosoma tunataka tujue. Wanaendeleaje na elimu zao. Wanajiona wapi, miaka mitano, miaka kumi jayo. Changamoto gani, wanazipata kama ziko ndani ya uwezo wetu, tunaweza kuzitatua. Kama kuna ushauri, tunaweza kuwapa. Kwa hiyo, kukaa na familia. Ni kukaa na au kuzungumza na au pia kupata chakula kwa pamoja. Kula na familia. Chakula kinakuwa kitamu zaidi.

Nachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu, mtaa wangu na utulivu wa hali ya juu na mimi pia sio mtu wa kupenda makelele kwa hiyo hapa mtaani kwangu utulivu wake unanifanya nafurahia zaidi na mara nyingi kazi zangu huwa nafanyia nyumbani kwa hiyo utulivu uliopo mtaani kwangu basi unakuwa chanya ya kuwa mimi kuweza kufanya kazi zangu kwa uraisi zaidi. Kingine nachopenda ni utu na upendo tulio nao kama majirani. Mtaani kwangu nimezungukwa na majirani wazuri sana, wema sana, ambao wamesha kuwa kama ndugu ndio.

Sherehe yangu ya kupendezwa naipenda sherehe ya krismasi. Sherehe ya krismasi naipenda sana kwa sababu kwa dini yangu hiyo ndiyo siku ambayo bwana yesu alizaliwa na sisi kama wakristo tunaamini bwana yesu alizaliwa ili kutukomboa sisi na dhambi zetu kwa hiyo kwa kuzaliwa kwake sisi tumepata ukombozo naipenda sana. Hiyo anapenda sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Kumbukumbu ya siku yangu ya kuzaliwa. Inaniganya nakuwa najisikia vizuri zaidi. Na najua pia nimeongeza umri. Kwa kuishi hapa duniani kwa hiyo na maarifa pia nimeongeza.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha nilowai kuhudhuria, ni tamasha la fiesta, ambalo lilifanyika usiku kucha. Lakini sikuweza kukaa usiku kucha. Nilikwenda na marafiki, baada ya muda, tukakaa, tuka sikiliza muziki, na pia tukala nyama, lakini pia tukapata vinywaji viwili vitatu, baada ya hapo, kila mtu wakaelekea nyumbani kwake. Sikuweza kukaa pale usiku mzima kwa sababu na kazi pia za kuendelea kufanya kesho yake.

Kwa utandawazi ulipofika sasa, napenda zaidi kusoma habari za mtandaoni. Sio tena magazeti. Magazeti kuyapata sasa, yanapatika na kwa shida kidogo. Kwa sababu utandawazi umekuwa mkubwa teknolojia imekuwa magazeti pia yanapatikana kwenye simu za viganjani. Kwa hiyo, hata magazeti yanayeza kuwa kama vile habari za mtandaoni. Lakini mara nyingi, huwa sitafuti magazeti. Natafuta Google, nikingia kwenye Google, napata habari nyingi sana. Zaki taifa, zaki mataifa, zaki uchumi, zaki teknolojia na pia za sayansi na afya.

Tunda langu la kupendezwa ni parachichi, naipenda sana parachichi kwa sababu ya utamu wake ulio nalo. Parachichi ukilichanganya na wali linakua tamu sana. Pia, virutubisho vinavo patikana kwenye tunda hilo. Parachichi lina mafuta mengi sana na kwa kuwa napendelea kufanya mazoezi, lasi natafuta mafuta ambayo yanapatikana kwenye vitu vya asili na parachichi linaweza kunipa mafuta mengi sana.

Somo la science nalolipenda ni somo la biolojia. Somo la biolojia nalipenda kwa sababu linaelezea viumbe hai. Na mimi mwenyewe ni kiumbe hai. Kwa hivyo kwa kusoma biolojia naweza kujitambua vizuri. Mfumo wangu wa chakula unafanya je kazi. Mfumo wangu wa upumu waji unafanya je kazi. Changamoto ya magonjwa madogo madogo ya natokana na nini. Na pia ya naweza kutibiwa na nini. Kwa hiyo napenda biolojia.

Kwa siku naoga mara mbili naoga baada ya kuamka nikitoka tu kuamka ni kuenda kufanya usafi wa mwili napigaa mswaki pia naoga kabisa. Na pia kama nikitoka kuenda kwenye mizunguko yangu au kazini nikirudi pia naweza kuoga kabla ya kulala kwa hiyo kwa siku najikututa nimeoga mara mbili. Lakini nikishinda nyumbani, nikienda mazoezini, naweza nikarudi, nikaoga kwa hiyo. Zipo siku, naweza kuoga, mpaka mara tatu.

Mnyama nayependa na nayenatamani kumfuga ni mbwa. Anakuwa na mwonekano mzuri kwa manyoya yake na rangi zake zikiwa zimechanga nyika. Basi anavutia zaidi. Tabia zake ni mzuri pia. Mbwa anaisia kali sana na binadamu kwa hiyo ni rahisi kuhusiana naye wapombwa ambao unaweza kuwasemesha. Na waka kuelewa mbwa unaweza kucheza naye. Ndiyo, anaweza kufanya michezo, ambayo inaweza kakuchangamsha na ikakufuraisha. Napenda kufuga mbwa kwa sababu ya ulinzi. Naweza kunipa ulinzi kama mda wa usiku au mda ambao mimisipo nyumbani kwangu. Basi, najua mbwa, anaweza kuweka ulinzi ambao mtu yoyote ha wezi kuingia kufanya chochote.

Nawasiliana vizuri sana na wafanya kazi wenzangu kwa sababu bila kuwasiliana nao vizuri. Basi kazi yangu pia inaweza isiende vizuri. Mara nyingi tunawasiliana ana kwa ana kwa sababu tunakuwa wote kazini. Lakini tusipokuwa wote kazini basi tuna simu za mkononi. Lakini pia vikao vya hapa na pale kutoka kwenda sehemuu moja mbili tatu kupata vinyuaji kwa pamoja. Ni sehemu pia inaweza kudumisha uhusiano wetu na mawasiliano yetu yanakuwa mazuri zaidi.

Mbu nzuri nilizo nazo za shuleni kwangu ni marafiki. Haa, nilikuwa na marafiki wazuri sana wakati nipo shule. Tuliweza kufanya mambo kwa pamoja. Mambo mazuri sana. Yaliyoweza kukamilisha utoto wetu kwa njia ya kipekee sana. Kwa hiyo nakumbuka, tuliwai kuwa na marafiki. Tukua tunacheza mpira, tunacheza michezo mbalimbali. Ilikuwa inaburudisha sana.

Napendelea chakula ambacho hakina mafuta kwa sababu napenda pia kufanya mazoezi ya mafuta sio mazuri sana mwilini ukipata mafuta mengi basi unaweza ukapata changa moto za asinikizo la damu ya ina magonjwa mengine ya moyo kwa hiyo napenda chakula ambacho hakina mafuta kabisa ili nisiweze kupata changa moto kama hizo na mazoezi yangu pia niweze kufanya kwa ufanisi.

Napendelea zaidi mkate wa brownie kwa sababu mkate wa brownie unakuwa hauna mafuta na hauna sukari nyingi. Mkate wa brownie ni mzuri sana kwa mtu wa aina yangu hambaye ni mtu anapenda kufanya mazoezi. Lakini pia mkate wa brownie ni mtamu sana. Uki uchanganya na mayai, ukauwekea na sausage, unakuwa mtamu kweli kweli.

Nimewaai kuudhuria maonyesho ya sanaa yaliyofanyika makumbusho. Tuliweza kupata wasaha mzuri sana. Mimi pamoja na marafiki zangu tuliofika pale. Tuliona sana mbali mbali. Tuliona wapigaji ngoma ambayo walipiga ngoma kwa ufanisi mzuri. Na vinobi vyao vilikuwa vikitoka kwa sauti za kubembeleza. Tuliona pia warukaji sarakasi ambayo walituonyesha utundu wao, wa kuruka na kujibidua bidua hewani. Zaidi ya mara tatu na mara nne pia tuliona watu ambao wanakipaji cha kucheza na wanyama, watu walioweza kucheza na nyoka, mnyama ambaye tunamuogopa lakini wapo watu ambao wanacheza naye vizuri kabisa na kwa ustadi mkubwa bila kuwathuru.

Ziko programu zaidi ya tatu ama nne ambazo kwenye simu yangu lazima nizitumie. Kila siku natumia kalenda yangu kwa sababu kwenye kalenda yangu ndiko imepangwa wa ratiba yangu ya siku kwa yoyo ayo wezi kupita siku bila kuhifungua kalenda yangu. Lakini pia uanja wangu wa meseji nisemu ambayo nahitumia kwa kila siku kwenye simu yangu. Naweza kuwasilina na watu kwa kutumia jumbe fupi za maneno kwenye uanja wangu wa meseji. Lakini pia napenda sana kutumia whatsaap kwenye simu yangu ilikuweza kuwasuiliana na watu kwa njia ya mtandao basi whatsaao ni aina ya programu ninayoitumia sana kwenye simu yangu kila siku.

Napendelea kujaribu teknolojia mpya ambayo nimeweza kufundishwa na kupata uelewa wake vizuri kwamba ina faida gani na naitumia kwa ajili ya kufanya nini. Niweze kujua wapi inanipa msaada sehemu ambayo mimi mwenyewe binafsi nisingeweza kufanya au inaniraisishia kazi gani ambayo bila yenyewe ningeweza kuifanya kwa ugumu. Kwa hiyo ndiyo niko tayari na napenda kujaribu teknolojia mpya iwe tu nimeielewa vizuri na kujua kama haina mathara yoyote kwangu basi napenda kujaribu.

Ndiyo, napendelea kusafiri na ramani, yapo maeneo ambayo nakwenda, na nakuwa siyo mwenyeji sana, kwa hiyo ni kiweka ramani, ama GPS, inanisaidia zaidi, kwenza kuona, nieneo gani natakiwa nifike, jia gani nitumie kwa uraisi, jia gani takuwa inafoleni kwa mda uo, na wapi, hasa nna kwenda. Ndiyo.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia na zipo siku ambazo nazichagua kabisa na kujiweka mbali na teknolojia. Zipo siku ambazo na kuweka mimi mwenye ratiba yangu ya kupumziks mbali na teknoloji. Sitaki kutumia simu siku hiyo, wala kompyuta yangu siku hiyo, ili niweze kupata utulivu wa akili. Na kuweza kuwaza sana sana naenda kuenda sehemu za milimani. Sehemu za ambazo zina uwoto wa asili ili niweza kupumzika vizuri.

Wakati wa siku na naofanya kazi vizuri ni asubuhi ni kiamka na kuwa mwenye nguvu na mwenye hari ya kufanya kazi. Kwa hiyo asubui na weza nikafanya kazi zangu vizuri zaidi mchana na kuwa kidogo nimeshaanza kuchoka. Lakini inapofika usiku pia baada ya kupumzika jioni naeza pia kufanya kazi zangu vizuri. Kwa hiyo asubuhi na usiku ndiyo nyakati nazozipenda kufanya kazi zangu kwa sababu ndio wakati ambao nakua na weza kufanya kazi zangu kwa ufanisi wa hali ya juu.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni mfumo salama zaidi kuliko mfumo mwingine upo kwenye vifaa vyangu, vya mawasiriano, kama simu, kompyuta yangu, yoto nimeweka mfumo wa alama za vidole. Lakini pia mlangoni kwangu kuna mfumo wa alama ya vidole bila kidole changu basi mlango wangu hauwezi kufunguka. Na upenda sana kwa sababu ni imara na usalama zaidi kuliko mifumo mingine.

Mwalimu nayemkumbuka ni mwalimu wangu wa biolojia alikuwa anaitwa Sake Miko Sake Miko ni mtu ambaye nilikuwa nampenda sana. Kwa sababu alikuwa anatufundisha biolojia. Kwa ufanisi wa hali ya juu alikuwa anafanya darasa linaweza kuwa sehemu nzuri sana. Mwanafunzi unatamani kuwepo kwenye kipindi chake anafundisha kwa lugha rafiki. Na unaweza kwa uelewa mzuri zaidi.

Sera ya kampuni nayoiona muhimu ni sera ambayo kampuni inajiwekea ili kutunza siri na mafanikio ya wafanya kazi wake wenyewe. Sera kama hiyo ya kulinda haki za wafanya kazi wake inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu wafanya kazi wanaweza kupata imani na kampuni yao na pia wanaweza kufanya kazi kwa ufasa zaidi wakiamini mafanikio yao yanalindwa na kampuni yao wanayoifanyia kazi.

Kila jioni kahla ya kulala napata mlo na nikishapata mlo basi naweza kutulia na kuweza kutafakari siku yangu imeendaje nawaza wapi nimeenda sawa wapi nimekosea ratiba yangu niliifuata kama nilivyopanga basi kama nilikua na ratiba yeyote naweza kuangalia kama nimeitimiza, na baada ya kuireview siku yangu basi hapo ndipo naweza kwenda kupumzika.

Ninapoishi ni nyumba. Nyumba yenye vyumba vitatu na seble na jiko lake. Mazingira ya eneo hili ni mazingira tulivu sana kwa sababu mimi napenda utulivu wa hali ya juu ili niweza kufanya kazi zangu vizuri. Niliyamiya hapa mnamomuaka elfu mbili na ishirini na mbili. Dio nipo nilipofika eneo hili na nikapapenda basi ya kawa makazi yangu tangu hapo. Napenda zaidi kuhusu eneo hili kwa sababu ya utulivu wake na majirani walionizunguka ni watu wazuri sana, hakuna kelele, tunapendana vizuri, tumesha kuwa kama ndugu naishi kwa raha na salama sana eneo langu na poishi.

Ningetamani sana niweze kujifunza luga mpia, luga za watu ambao, wameendelea kiuchumi, wameendelea ki-teknolojia, kama kichina, ningetamani sana kujifunza kujua kichina. Ilisiku moja, niweze kwenda nchini kwao, niweze kuongea nao vizuri, waweze kunielewesha vizuri kwenye bahathi ya mambo, ambayo natamani kuyajua. Kwa kama kuna kitu, ningetamani kujifunza, basi ni luga mpia ya kichina.

Ndii napendelea sana kula samaki kwa sababu samaki wanakuwa ni watamu pia wana kuwa na virutubisho vingi sana ya kutoka majini ambavyo wanyama wengine wana vikosa samaki ya na madini chuma mengi sana ambayo yanasaidia kwenye ukuzaji wa mifupa vizuri kwa hiyo huwa napendelea sana kula samaki. Sana sana samaki na wali au na ugali.

Rangi ninayoipenda, napenda sana rangi nyeupe, naipenda rangi nyeupe kwa sababu inanikumbusha vitu vingi sana, inanikumbusha wakati wa utoto wangu, tulikuwa tunaambiwa tuwe wasafi, vitu vyetu vionekane vyeupe, tuweze kupewa zawadi. Kwa hiyo hapo nikatokea kuipenda rangi nyeupe. Navimiliki vitu vyeupe, namiliki gari. Gari yangu ni nyeupe. Inanifanya najihisi nadhifu kila wakati. Na rangi nyeupe naiona kila sehemu. Kwenye nyumba naona rangi nyeupe, kwenye magari naona pia rangi nyeupe, hata kwenye nguo zangu. Nyingi ni rangi nyeupe.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea katika shirika la misaada ya kusaidia watoto yatima na wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kazi nyingi tulizokua tunazifanya ni kuingia mitaani, kutafuta watoto ambao hawana wazazi yani yatima, tunawaweka sehemu moja, tunawasaidia kuwapa vyakula, malezi mazuri, pia tunahakikisha wanapata elimu. Nimewai kujitolea kazi kwenye shirika hilo kwa takribani miezi kumi na moja.

Wakati ninapokuwa na songwa na kazi nyingi, kitu cha kwanza ninachopenda kufanya ni kuzipa mpangilio. Mpangilio wa kana kwamba kazi gani inaitajika kwa haraka zaidi kuliko nyingine. Na kazi ipi nikiimaliza, itanipa wepesi, waikufanya nyingine. Ni kizipanga kwenye mtiririko huo, basi naweza kwanza nazo kadri ya umuhimu wake. Kwa hiyo cha kwanza ninapopkuwa na msongo wa kazi, ni kuzipanga kwenye mtiririko ambao zinahitajika kwa muda husika. Na taarifa za kazi hizi naeza kusaidia kwenye kazi hii pia. Nikisha jua mtiririko huo inakuwa rahisi kwangu kuzifanya zote.

Kwa wiki moja nimetenga siku moja maalumu kwa ajili ya kufua nguo nayo ni siku ya jumamosi. Jumamosi huwa namaliza kazi zangu mapema mnamo saa sita au saa saba nakuwa nimeshamaliza kazi zangu zote. Kwa hiyo nakwenda nyumbani kwa ajili ya usafi wa nyumba ambao ndani yake pia unajumuisha usafi wa nguo zangu binafsi na kusafisha makapeti yangu, makochi yangu, ili sehemu ninayokaa iwe nadhifu na nisipate vumbi.

Kazini naushughulikia muda kwa kuwa nimejipangia ratiba. Kila wakati au kila lisaa lina ratiba yake ninapokuwa kazini. Napoingia kazini, masaa manne ya kwanza, huwa nafanya kazi zile ambazo nahisi zitakuwa ni kubwa katika wiki husika au mwezi husika. Nikimaliza masaa hayo manne, ndipo naweza kuenda kufanya kazi zingine ambazo nahisi ni ndogo ndogo, au za kuzimalizia nilizozibakisha mwezi uliopita ama wiki iliyopita. Kwa hiyo muda wangu ni masaa nane, masaa manne ya kwanza, nafanya kazi zangu kubwa, zinazohitajika kwa haraka, masaa manne ya pili, nakuwa namalizia kazi zilizobaki, nilizowacha mwezi uliopita, au wiki iliyopita.

Uguta wa chumba napenda uwe na rangi nyeupe. Ikiwa na rangi nyeupe basi chumba kizima kinapata muangaza na chumba kikiwa na muangaza na hizi naeza kufanya kazi zangu vizuri bila kupata shida yoyote wala macho yangu hayata pata shida kwa vifaa ambavyo vinanimulika. Yani nakuwa na muanga wa kutosha ndani kwangu na pia chumba kinaonekana nadhifu kupitiliza.

Mchezaji ninayempenda ni Cristiano Ronaldo. Mchezaji maarufu sana duniani anayecheza mpira wa miguu. Nampenda kwa ufanisi wake anapokuwa uwanjani. Akipewa mpira basi huonyesha machajo yake kwa hali ya juu na akifika golini yeye huwanga hana kukosea. Cristiano Ronaldo ndiye mchezaji ninayempenda sana.

Mimi binafsi naipenda sana faraga yangu. Kwa hiyo mitandaoni, sijaweka picha zangu. Hakuna picha inayonionyesha mimi binafsi, hata moja uko mitandaoni kwa ajili ya sababu za kiusalama wangu binafsi na naipenda faragha yangu. Pia naamini kwenye kuonana na mtu ana kwa ana, ndivyo unavyoweza kumfahamu zaidi. Kama hato taka kuniona ana kwa ana, basi tutaishia hivyo hivyo.

Ndiyo, naipenda sana asali. Naipenda kwa sababu ni tamu kwanza. Asali uki ilamba, basi nakuwa na utamu ule uliozidi ata sukari. Lakini pia asali naipenda kwa sababu ni dawa. Unapopata majeraha ya kuungua na moto kwa bati mbaya ukiwa nyumbani, basi kutumia asali kupaka kwenye jeraha, kuna sababisha usipate kuvimba, yani maji ya sivilie kwenye kidonda. Asali naipenda pia kwa sababu inatumika kama dawa ya kifua na ni asali pia ni chanzo kizuri cha sukari kuliko sukari ambazo zimepitishwa kiwandani. Kwa hiyo asali inaubora wa juhu zaidi kuliko sukari za fiwandani.

Binafsi naipenda sana harufu ya mzaituni. Mzaituni ni tunda ambalo linatoa harufu nzuri hasa ukiwa na mti wake maeneo ya nyumbani basi nyumba nzima inakuwa inanukia vizuri sana. Kwa hiyo napenda harufu ya mzaituni, lakini pia napenda harufu ya maua rozi. Maua rozi nayo yananukia vizuri sana na harufu nyingine nyingi za kujipulizia mwilini au marashi kwa ajili ya kupulizia nyumba, basi napenda harufu ya aloe vera.

Mara nyingi nacheza na watoto wangu. Watoto wangu ndio watu wangu ambao wananipa furaha. Nikirudi nyumbani, huwaga tunacheza pamoja. Lakini pia mama yao hayuko mbali ni mtu ambaye nacheza naye sana sana sana. Maana mpenzi wangu ni rafiki yangu wa karibu. Kwa hiyo tuna utani wa hapa na pale vichekesho na kucheza michezo ambayo siyo hatarishi. Tukiwaingiza na watoto wetu kwenye michezo ya pamoja kama familia, tunakuwa na furaha pamoja.

Mimi napendezwa sana na rangi nyeupe. Rangi nyeupe ninavyiona, basi inanivutia sana machoni pangu. Kwa sababu rangi nyeupe, huwa inaakisi mwanga vizuri, inafanya kitu kinaonekana angavu kuliko ya vile rangi zingine zinavyofanya. Kwa hiyo, napenda sana rangi nyeupe kwa ajili ya utanashati wake. Na mtu ukiwa na kitu cheupe au kuvaa nguo nyeupe, basi unaonekana nathifu zaidi.

Binafsi napendelea sana viatu vya wazi. Sipendi viatu ambavyo vinanifunika mguu mzima. Kwa sababu ya joto na vitu kama hivyo nahisi kuuchosha mguu wangu. Kwa hiyo napopata nafasi ya kuvaa viatu ambavyo viko wazi. Basi napendelea sana kuvaa viatu vya wazi. Ili mguu wangu uweze kupata upepo. Na pia naona vina nifanya napendeza zaidi kuliko viatu vinavyo nifunika mguu wangu wote.

Wakati wa furaha napenda kukaa na kutulia kutafakari nini natakiwa nifanye. Kwa sababu najua nikiwa na furaha ndiyo muda ambao naweza kuwaza vizuri zaidi na kuweka malengo yangu saa hii zaidi. Ila pia napenda kujifurahisha kwa vinywaji viwili vitatu, huwa nakunywa wine kwa ajili ya kuweza kupata changamko kidogo. Na pia naweza kukaa kutazama tamthilia ninayoipenda ili niweze kujifurahisha zaidi.

Kwa siku mtandaoni naeza nikatumia lisali moja na nusu mpaka masa mawili. Ikiwa kama sina kazi oyote ya kufanya ni kuangalia tuu, picha za hapa na pale, bahasi najikuta kwa siku nzima ni meweza kutumia lisali moja na nusu. Lakini kama nina kazi ya kufanya, na wateja wa kuongea nao kwa mitandao, basi naeza kutumia mpaka masaa mawili kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wangu na pia kwa muda wa kujifurahisha, kuangalia vichekesho na kutafuta habari zingine za nchi, kujua mambo yanavoenda, kuona teknolojia na kufurahi zaidi.

Ndiyo, napendelea kulima bustani nyumbani kwangu, nimezungusha bustani za mboga mboga, mboga za majani, ambazo ndizo zinanipatia virutubisho kwenye milo yangu. Kwa hiyo mboga zangu za majani, huwa napendelea kuzilima mwenyewe, kwa sababu naamini nikizilima mwenyewe naweza kuziekea virutubisho navyovitaka. Zikilimwa na watu wengine zinaeza kuwekewa makimikali ambayo yanaweza kuadhiri afya yangu. Kwa hiyo bustani zangu za mboga za majani na miti kadhaa ya matunda ipo nyumbani kwangu na nailima mimi mwenyewe.

Mara nyingi mchana huwa najikuta nimekula ugali. Napenda sana kula ugali wakati wa mchana kwa sababu unanipatia nguvu na ni chakula changu cha asili. Pia naupenda sana ugali. Mara nyingi mchana najikuta nakula ugali, madagaa ama ugali na samaki. Ugali na samaki unakuwa ni mtamu zaidi. Hasa ukiweka na mboga za majani. Kwa hiyo mara nyingi najikuta nimekula ugali mchana kuliko navyokula chakula kingine chochote.

Nguvu zangu kazini ni kuweza kutambua kazi hii inahitaji nini na ni mtu gani mwenye huo uwezo wa kuweza kuifanya kadiri inavyotakiwa. Kwa hiyo nguvu zangu kazini ni kuweza kuchambua kazi hii anatakiwa apewe nani na kazi hii anatakiwa apewe nani. Nalo hilo ndilo jukumu langu kubwa sana ninapokuwa kazini.

Ninapo furahi kuwa nyumbani mara nyingi huwa naweza kukaa na familia ni muda ambao tunaweza kubadilishana mawazo mimi na mwenza wangu lakini pia napata wakati wakuwafatilia watoto wangu kujua wanaendeleaje kwenye masomo yao wana changa moto gani na pia nini wanahitaji ambacho mimi kama baba yao naweza kuwapatia. Kwa hiyo nafurahi kukaa nyumbani kwa sababu ni muda ambao naweza kujua familia yangu inaendeleaje kwa ujumla nani muda pia naweza kukaa na familia yangu. Pia napenda sana kula chakula pamoja na familia yangu wanafurahi sana tukipata chakula kwa pamoja.

Usiku uwaga mara nyingi na kaa mpaka saa tano na nusu. Inapofika saa tano na nusu basi huo ni muda wangu wa kwenda kupumzika. Ili nisiweze kuchelewa kuamka saa kumi na moja kamili. Kwa hiyo inapofika saa tano na nusu ya usiku nahakikisha nimemaliza majukumu yangu yote. Kama ni chakula, kama nilikuwa ninakazi ya kuifanya. Zote nahakikisha nimemaliza nasoma bibilia yangu. Pia naenda kupumzika mpaka tena siku nyingine.

Kumbu kumbu ya kutisha nilio nayo ni ile ajari. Aliyo ipata rafiki yangu wa karibu ambaye nilikuwa nafanya na yekazi. Alipata ajari ya gari na kuweza kuumia vibaya sana. Kupelekea mpaka akopoteza maisha. Basi hiyo ndo kumbu kumbu ya kutisha mpaka leo bado ni nayo. Huwa nikifikiria namna alivyo pata ile ajali basi mwili wangu wote. Unasisimka na nakuwa napata hofu kwa wakati huo.

Wakati ninapohitaji msaada kazini huwa mara nyingi nauomba kwa sababu nakuwa najua nani anaweza kunisaidia katika hili jambo ninalohitaji msaada. Nikishaweza kujua ni nani hasa anaweza kunisaidia basi huwa sisiti kwenda kuomba msaada. Mara nyingi ninapotaka msaada nauomba na watu ninaowaomba watu wangu wa karibu hawasiti kunipatia msaada. Hilo ndiyo jambo la kwanza ninalolifanya. Nikihitaji msaada, siyo kazini tu, kokote naomba msaada na ninaupata.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu huwa ni sala. Wakati wangu wa sala huwa hauingiliani na kitu kingine chochote. Muda wangu wa kwenda kusali ni muda ambao unaheshimiwa na kila mtu alieko karibu yangu. Kama wewe ni mtu wangu wa karibu basi lazima atakuwa anajua muda wangu wa kusali na atakuwa anauheshimu. Sala ni kitu cha muhimu sana. Bila mungu sisi si chochote tusali tusali tusali. Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yetu.

Keki ninayoipendelea ni keki ile inayo kuwanga ya vanilla. Keki yenye latha ya vanila basi mimi kwangu nakuwa naipenda sana. Hasa hasa nikipata keki ya vanila ambayo ndani yake imeekewa mchanganyiko wa chokoleti. Basi hiyo keki inakuwaga tamu sana mdomoni na ndo keki ambayo mimi naipendelea binafsi kuila.

Ndiyo napenda kutazama michezo kwa sababu michezo uwaga inafanya akili yangu inapata pumziko naweza pia kufurahia kuona watu wanavyoshindana ili kupata ushindi kama kwenye mchezo wa mpira wa miguu unafurahisha sana kuangalia mchezo ule. Lakini mimi binafsi sio mpenzi sana wa kuenda kucheza mimi ni mtazamaji tu wa michezo kama hiyo.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini na jiwekea pale ambapo mwezi tu unataka kuanza na najua kabisa mwezi huu natakiwa nifanye hiki na hiki kulingana na mahitaji ya kampuni, mahitaji ya bosi wangu na maitaji ya timu yangu kwa ujumla. Nikisha jua mahitaji hayo baasi naweza kupanga nini tunaweza kufanya ili kufikia malengo hayo. Na ya gawanya malengo yangu kwa wiki ambayo kila wiki tunatakiwa tutimize lengo moja. Mpaka kufikia mwisho wa mwezi ambayo ni wiki nne bahasi tunakuwa tumetimiza malengo ya mwezi huo. Na kama bado hilo ndo li nakua lengo la kwanza mwezi ujao hatuachi kitu mpaka tumemalizana nacho.

Mchezo ambao ningetamani kujaribu ni mchezo wa kuendesha magari, yani mbio za magari, kwa sababu mimi napenda sana udereva, na uwa nafurahia, pale napo ona, gari linakimbia kwa speed yake ambayo, ndo inatakiwa kuenda. Basi mchezo wa kukimbizana na magari ndo mchezo ambao natamani nije kujaribu. Ikiwa tu nitapata sehemu salama na kuhakikisha kwamba usalama wangu uko vizuri na gari nalotumia ni sahihi. Basi napenda kujaribu mchezo wa mbio za magari.

Kawaida huwa na lala masaa sita, lakini ya naweza kupungua mpaka matano kwa sababu na hisi na itaji masaa sita, ili akili yangu iweze kupumzika vizuri na ni ya mke mwenye nguvu mpya ya kuweza kwenda kufanya kazi mpya zinazoni hitaji siku hiyo. Ni kilala masaa zaidi ya sita, basi huo tena unanguka unakuwa uchovu, sio tena kupumzika. Uki lala masa anane, unaamka tena umechoka badala uamke mwenye nguvu ya kuenda kufanya kazi zako.